Sana sana kutalingana na vile nasikia wakati mwingine napenda pahali kuna kimya, wakati mwingine napenda mahali kuna kelele. Hasa kama ni wakati nataka kutoa mawazo sana, utanipata wakati nasikia kwenda mahali kuna kimya, wakati mwingine nataka mahali kuna kelele. Kelele naipenda tu ile ya muziki sana sana, lakini kimya ni ile wakati nataka kufikiria maisha yangu napenda kwenda mahali kuna kimya.

Sana sana ni wakati wa asubui kwanza ninapokunywa kahawa nasikia nimechangamuka sana na nafanya kazi vizuri sana. Nafanya kazi sababu ya wakati nimepumzika usiku yote na sasa ni kufanya kazi vizuri. Ikifikia jioni nakuanga nimechoka kidogo. Sasa hiyo wakati siezi fanya kazi. Nimechoka, siezi heza fikiria vizuri na pia asubui akili yangu inafikiriaanga sana inaendanga mbio.

Wakati kuna jua kali najikinga na kukunywa maji mingi baridi. Nabeba maji kila mahali naenda. Sababu wakati ninachomeka nakunywa maji na sikia baridi sasa mwilini. Ama wakati mwingine na sitoki nje sana kukiwa na jua kali. Nakaa kwa ofisi, nafanya kazi, nakaa kwa kivuli.

Naam mim napenda kuoaga kwa majimoto sana. Sipendi maji baridi kabisa sababu nitapatwa na kifua kikuu. Mimi napenda maji baridi ama majimoto. Majimoto lakini sii moto sana ni ile moto tu unaskia iko na joto kiasi. Sipendi maji baridi. Maji baridi itafanya nipate kifua kikuu. Na maji moto pia naskianga ni kama nimesafika. Majibaridi sisikiangi ni kama nimesafika. Nasikianga tu nimetetemeka mwili mzima.

Natumia simu yangu sana zaidi kupiga simu, kujulia watu hali, na pia kusoma. Natumia simu yangu kusoma, hii ndio chambo changu cha kusoma. Hasa wakati ambapo tunaenda shule, ninatumia simu kusoma kwa sababu tunatumiwa vitu za kusoma hapo. Tunatumiwa kila kitu hapo hadi picha za kutuelezea, pia tunafunzwa wakati mwingine na simu, wakati mwingine hatuendi shule, tunafunzwa kwa simu. Sana sana naitumianga kusoma na kupigia watu, kupigia wazazi nyumbani, kuongea na marafiki wangu na kutafuta vitu, kufanya utafiti, nafanya utafiti sana sana na hii simu yangu. Hii ndiyo sana naifanyia utafiti sana, si ka wakati mwingine kama siwezi fika maktabani, nitatumia simu yangu.

Sana sana namkumbuka mwalimu wangu wa chekechea alinifunza vitu nyingi sana. Huyo mwalimu alinifunza jinsi ya kutoa kamasi, alinifunza jinsi ya kuandika, ya kusoma, ya kuenda choo, alinifunza kizungu. Huyo mwalimu alikuwa mzuri sana hata kama alikuwa anatuchapa sana. Nampenda sana, na pia alikuwa ananipenda, alinifunza jinsi ya kujipea chakula.

Naam, napenda kujifunza historia sana. Kwanza hata wakati nilipoingia shule cha upili, nilichukua historia kama somo langu la zazima. Napenda historia sana, napenda kujua jinsi vitu vilivyo, napenda kujua vitu vilivyokuwa kitambo, naipenda sana, naskianga ikiwa inanifurahisha sana, na nasikiza hizo habari zikiwa za kupendeza sana.

Sana sana napenda mikutano ya ofisi. Iyo diyo napenda mikutano. Sababu iyo mikutano inakusaidia unajua mahali ambapo ukukikosea. Unajua habarimpia za kazi. Unajua mabadili kompya ya kazi. Pia unapata kupata na mkubwa wako. Andakuelezea jinsi fitu vitakua. Na hata wakati mwingine unapata muna wangeza wa mshahara.

Sana sana napenda arufu ya mchanga ambapo kunanyesha. Napenda hiyo arufu sababu inanukia vizuri sana. Nilisikia iyo arufu jana sababu jana kulinyesha. Nilifurahia sana sababu nilieza kusikia iyo arufu mzuri sana. Wakati mwingine unasikanga ni kama utakula iyo mchanga. Lakini unakumbuka ni chafu. Napenda iyo arufu inanikumbushanga wakati wangu wa chekechea. Inanikumbusha wakamahali pazuri. Mimi naipenda sana iyo arufu. Nasikia vizuri. Nasikia imenivutia. Napenda iyo arufu ya chakula. Sana sana pilau napenda iyo harufu sana yu chakula ina nikumbusha ngatu na sikia ata na miasikia nja.

Kuongea ukweli mi sipendi olimpiki na sipendi michezo yoyote ya olimpiki siipendi, hata sijawai tazama, hata sijawai juwa. Sababu sijai pata ati nataka hiyo michezo, mimi huwa sanasana napenda kutazama filamu, sipendi olimpiki, sipendi michezo yoyote, sijai kuwa hata nataka kufanya hizo vitu, hata nikiwa shuleni. Hata wakati nilikokuwa mdogo, sikuwai enda hata kutazama hizo michezo. Hata wa saa hii huwezi nipata nikitazama hizo vitu, sizipendi kabisa kabisa kabisa.

Unaona wakati kazi yangu ya maisha yangu ya kibinafsi, kama kazi nimekwamisha kuna wakati na unafaa kwa kazi, kama ni kuna masaa, masaa kama ni kutoka saa moja hadi saa kumi, kutoka hapo, kutoka saa kumi naenda maisha yangu ya kibinafsi. Sababu tena siwezi weka ile wakati wangu mwingi kwa kazi, alafu nisahau maisha yangu ya kibinafsi. So mi nagawanyisha masaa yangu, ndiyo niweze kuoanisha maisha yangu ya kibinafsi na wakati na kazi.

Sana sana mahali kwa historia ningependa kutembelea ni Vasco da Gama. Iko uko Mombasa napenda sana kumwona vile uyo Vasco da Gama pillar Iyo pillar ya Vasco da Gama vile ilivyo jengwa. Na pia nione vile hao watu Waswahili walijenga hizo vitu. Sana sana naipenda sana na ningependa kuiona. Tena ningependa kuona kama ni Jerusalemu. Niende nione wenye Yesu wamekua. Vienye alikuwa mkubwa vile tunazikianga hizo habari kama ni za ukweli. Ningependa sana kuenda Bethlehem.

Napenda chakula chenye ladha tamu, sipendi chakula kikali, kwani kikali kinaniumiza sana mdomo. Napenda chakula ki kina ladha mzuri, lenye ladha tamu, kama pilau, hiyo naipenda sana. Hiyo nayo nitasema na tena na tena, napenda pilau sana. Sabu ladha yake ni tamu, harufu yake ni tamu, naipenda sana. Hii ladha ingine kali, inanifanya nisikie uchungu kwa meno.

Napenda keki ya red velveti. Iyo keki naipenda sana. Ile ya nyeupe, nyeupe velveti. Iyo keki inakuwa tamu sana. Tena unapata ikona sukari ya kiasi kizuri. Unapata wameongeza hizo vitu vizuri ni tamu sana. Pia ukiangalia kwa nje inakaa tamu pia.

Napenda vietu za sinikasi, sinikasi nazipenda sana sababu sinikasi uneza va na kila kitu, unezava na sketi, unezava pia na kaptura, unezava na nini, na shorty, na kaptura, unezava na troza, yukitu nitamu sana, inaka vizuri though.

Kitu nakumbuka sana nikiwa utotoni ni vile sister ni vile dada yangu alinigonga macho haioni sasa. Ninasikia vibaya sana nikikumbuka nilikuwa naona hio wakati na sasa sioni. Hio kitu naikumbuka hadi wa leo na bado haijanitoka akilini na sidhani itawahi nitoka. Na ninahisi vibaya sana ninapokumbuka hiyo kitu sipendi kukumbuka kabisa. Ata sasa hivi ju umenikumbusha imenifanya nikakasirika sana na naichukia sana hiyo kitu sipendi kukumbuka kabisa. Alinigonga macho na sasa haioni ni kama hangenigonga ata saa hii ingekuwa inaona.

Ningependa kujifunza kitu kipya kama ni kusketi, napenda sana kusketi, hiyo kitu napenda nitajifunza sana. Na pia kutembelelea kwa kamba, hio pia nataka kujifunza sana, hasa hasa nataka niifanye wakati wangu wa kuzaliwa. Nazaliwa wiki hii, nasherehekia wakati wangu wa kuzaliwa, hii wiki inayoja. Hasa nataka nifanye hiyo kitu mpya, initoke tu kwa akilini, ndio hata niseme nilifanya hiyo kitu wakati nilipokuwa uhai.

Nakunywa maji sana, nakunywa kama lita tatu kwa siku. Sababu maji ni uhai. Mimi napenda maji sana, sana, sana, sana. Maji ni uhai na naipenda sana. Nakunywa kama maji lita tatu kwa siku. Nasikia vizuri wakati nakunywa maji. Nasikia nime nime nime kiu imeenda, nasikia mwili imekua mzuri, imeacha kuwa mzito. Choo nakienda vizuri pia.

Tukia muhimu ni hile wakati ya mbapo na sherekia anga wakati wangu wa kuzaliwa. Hile ndio tukia muhimu kwa maisha angu. Na hile wakati ya ambapo nilipewa degree. Wakati ya mbapo niliitimu ni kapata degree ya wakati ni muhimu wangu. Na pende hiyo siku sana kwa sababu nilikuwa na nimesama kwa shida, kwa shida mingi sana. Lakini wakati ambapo nilienda university ni kasama kwa bidii. Ni kapata hiyo degree na inanya ni siki hiyo ndio wakati na sikianga wizuri sana. Kwa za ni kikumbuka tu hiyo siku nasikia furaha imeniwadia moyo ni na nasikia atakulia nasikia na shukuru mungu sana sababu ni mepata hiyo degree.

Wakati wa jua kali mimi napenda kufua sababu manguo zinakauka haraka. Na pia napenda kukula nini baridi. Nakula kukula vitu baridi sana. Ndiyo mwili yangu ikue baridi pia niweze kufanya ikue mzuri. Na pia napenda kunywa maji sana sana sana. Na napenda kukua kwenye kivuli.